Mimi napenda arufu laini na ya asili asa hile enye mchanganyiko wa vanilla mauwa mepezi na arufu ya bahari Arufu hizi uniba utulivu na kunifanya nijisikia fresh kama vile upepo mwanana wa buwani unaofuma asubui Pia napendelea arufu saavi silizo kali Sile ambazo azichoshi wala azisumbui watu wengine Harufu ya sapuni savi mafuta ya nazi au manukato mepezi unifanya njisikie nipo sawa na nachipenda zaidi iwe niko nyumbani ama nimetoka nche saidi ya hayo napenda bia harufu ya chakula cha bwani kama bilao Likichemka polepole kahawa moto au chai ya tangawizi harufu hizi unikumbusha nyumbani, watu ninaowapenda na unipa isia ya faraja na amani ya moyo.

Wakati nahitaji msaada kazini huwanza kwa kuuliza au kwa kuwasiliana waziwazi na wenzangu au msimamizi wangu naeleza tatizo langu bila kuogopa kwa sababu najua kuuliza si udhaifu bali ni njia ya kujifunza pia husikiliza ushauri nanaopewa kwa makini ili nielewe jinsi ya kuboresha kazi yangu pia najaribu kwanza kutafuta suluhisho mwenyewe kama kupitia maelekezo, kuuliza maswali mtandao au kukumbuka mafunzo niliwapata awali Hii hunisaidia kujijengea uwezo na kujiamini kazini Hata kabla ya kupata msaada wa moja kwa moja zaidi ya hayo hubaki mtulivu na mwenye heshima Hata kazi ikiwa ngumu au kuna pressure Najua kushirikiana na wengine kwa moyo moja hufanya kazi iwe raisi na matokeo yake yawe bora hivyo msaada kazini huona kama ushirikiana si mzigo.

Napenda ukali kwa sababu ni chakula kinajoshipisha na kunipa nguvu ukali unaenda vizuri sana na mboga kama sukumawiki au samaki wa kukaanga ukila ukali unajisikia umetosheka kabiza hasaa baada ya kazi ndevu Pia napenda ukali kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu karibu kila nyumbani Kenya ukali upikwa na ni chakula kinacho ni chakula kinachounganisha familia mesani Ukiwa na ukali moto na mboka tamu hata huna haraka ya kumaliza kula Hata hivyo wali nao ni mzuri sana hasa ukiwa umepika vizuri kama pilau ama biryani wali unipa ladha tofauti na ni mzuri sana kwa sherehe au siku maalum lakini kwa maisha ya kila siku ningechakua ukali bila kusita saidi ya hayo napenda ukali kwa sababu ni raisi kupika na hauhitaji fiungo fingi ukiwa na unga wa mahindi na maji tu tayare una mulo kamili Pia ukali hunifanya nijisikie nimesimama imara na nina ngufu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Jambo muhimu sana la likizo kwangu ni kupumzika na kurecharge nguvu za mwili na akili ipause hiyo likizo inafanya mtu ajisikia fresh bila stress na kazi za kila siku Ukiwa na muda wa tu wakupumzika akili inapana akili inapata relief na mwili unajisikia ready kwa mambo mapya Pili kula na kuwa na familia na marafiki ni jambo jingine la maana Likiso ni janisi ya kukutana na watu wa karibu kuzungumza kwa utulivu na kusherekea vitu vidogo hiyo inafanya moyo uwe happy na maisha ya kila siku yaende kuwa raha zaidi Tatu kufanya vitu unavyopenda binafsi kama kusoma kusafiri au kujalibu hobby mpya hiyo inakupa furaha na motivation ya ndani Najijua zaidi na unarudi kwenye kazi ukiwa na positive energy Bazi kweli likizo hiyo tu Sikupumzika Pia ni kuchipanga kufurahia maisha na kurudi ukiwa imara.